Napenda kuona sinema kila wikendi kwa sababu hunipa burudani na mapumziko baada ya wiki ndefu ya kazi au masomo. Kutazama filamu kwenye skrini kubwa, sauti nzuri na mazingira ya kuvutia hunifanya nijisikie nipo katika ulimwengu mwingine. Pia ni nafasi ya kukutana na marafiki kushiriki mawazo kuhusu filamu na kujifunza tamaduni tofauti upitia adili mbalimbali.